Ndio, napenda kula popcorn, nivitafuna vinavyo furahisha sana, mara nyingi na zila nikiwa naangalia filamu au televisheni. Popcorn hunifanya nijisikie, nimepumzika. Napenda kwa sababu, si nzito tumboni, pia ni rahisi kuandaa nyumbani. Wakati mwingine na zila nikiwa peke yangu, wakati mwingine na zila nikiwa na familia au marafiki. Kwa ujumla popcorn ni chakula kinacho furahisha sana wakati wa mapumziko.

Napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza. Kutazama michezo hunipa burudani na furaha. Napenda kuona ushindani na juhudi za wachezaji. Pia hunifanya nijisikie nimeunganishwa na mashabiki wengine hata hivyo wakati mwingine napenda pia kucheza michezo myepesi hii hunisaidia kufanya mazoezi na kupunguza msongo wa mawazo.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa maoni yangu ni Michael Jordan. Alikuwa na kipaji cha kipekee sana. Alijulikana kwa nidhamu na bidii kubwa. Uwezo wake wakufunga pointi ulikuwa wa juu sana. Pia alikuwa kiongozi mzuri ndani ya timu. Aliisaidia timu yake kushinda mataji mengi. Mpaka leo wachezaji wengi wanamchukulia kama mfano.

Ndiyo? Napenda kuvaa kofia. Kofia hunilinda dhidi ya jua. Pia hunisaidia kukamilisha mtindo wa mavazi. Napenda kuvaa kofia wakati wa kutoka nje. Wakati mwingine navaa kwa mtindo wa kawaida. Wakati mwingine na vaa kwa sababu ya hali ya hewa. Kofia ni sehemu ndogo lakini muhimu ya mavazi yangu.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kazi. Mara nyingi natuma na kupokea ujumbe na kupiga simu. Pia natumia simu kusoma barua pepe na taarifa muhimu. Wakati mwingine natumia kwa kujifunza au kutafuta habari mtandaoni. Pia natumia simu kusikiliza muziki au kuangalia video. Kwa ujumla simu hunisaidia kuwasiliana, kufanya kazi na kujiburudisha kila siku.